Mimi huenda maktabani mara chache kwa mwaka ingawa napenda kusoma sana. Siku hizi nimekuwa nikitegemea zaidi vitabu vya mtandaoni na vyanzo vingine vya kidijitali kutokana na urahisi wa upatikanaji na wingi wa machapisho. Hata hivyo, bado ninafurahia mazingira ya maktaba na utulivu unaopatikana huko kwa ajili ya kusoma na kujifunza.

Harufu yenye napenda ni ya samaki. Samaki ni mtamu sana na ako na harufu ya kuvutia zaidi. Nakumbuka siku moja nilipikiwa samaki na mama yangu ilikuwa tamu zaidi. Na kila wakati nikisikia harufu ya samaki namkumbuka mama yangu ndio maana naipenda harufu ya samaki.

Siku yangu ya kuzaliwa ni siku moja ya maana sana. Kila wakati inapofika siku yangu ya kuzaliwa ni sharti tupatane kifamilia tule pamoja na tukumbushane tuliko toka.